Ndio, ninapenda hesabu sana ingawa wakati mwingine inaweza kuwa changamoto. Kwangu, mimi hesabu ni kama lugha ya ulimwengu, kila kitu tunachokifanya maishani kinahusiana namba kwa namna moja au nyingine Napenda jinsi hesabu inavyo nifanya nifikiri kwa kina na kutafuta suluhisho la matatizo magumu. Somo hili linasaidia kukuza uwezo wa kuchanganua mambo kwa usahihi. Kwa mfano, tunapotumia pesa, tunapopima vitu, au hata tunapopanga muda wetu, tunatumia kanuni za hesabu. Hata hivyo, nakumbuka shuleni kulikuwa na mad angumu, kama algebra na calculus, ambazo ziliinitatiza kidogo, lakini baada ya kufanya mazoezi ya kutosha nilianza kuzifurahia. Hesabu siyo ya kuhusu namba peke yake, ni kuhusu mantiki pia. Nadhani kila mtu anapaswa kujifunza misingi ya hesabu ili kumudu maisha ya kila siku vizuri zaidi.

Kwenye swala la pili, ambalo ninaamini tathmini ya za kazi ni chombo muhimu sana kukuwaji wa kitaaluma wa mfanyakazi ya yote. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta shinikizo au wasiwasi fulani, tathmini hizi zinatusaidia kujua wapi tunafanya vizuri na ni maeneo gani hasaa ya nayoitaji maboresho zaidi. Binafsi, mimi hupenda kupokea maoni ya kweli kutoka kwa wasimamizi wango kwa sababu yananipa mwelekeo wa jinsi ya kuangeza ufanisi wangu kazini. Ni fursa nzuri ya kujadili malengo ya muda mrefu na kuhakikisha kuwa juhudi zangu zinaendana kikamilifu na malengo ya kampuni Tathmini ya haki na ya wazi daima huleta motisha na amani pale pa kazi.

Binafsi ni mimi ninapenda asali sana. Kwa maoni yangu, asali ni bora kuliko sukari ya kwaida, kwa sababu ni bidhaa ya asili inayotoka kwa nyuki. Mimi hutumia asali karibu kila siku. Kwa mfano, kila asubuhi ninapokunywa chai au uji, mimi huweka kijiko kimoja cha asali ili kuongeza utamu. Pia, mimi hutumia asali kama dawa. Wakati mwingine ninapokuwa na kikohozi au maumivu ya koo, mimi huchanganya asali na ndimu, inasaidia sana kutuliza koo langu haraka. Bali na kuliwa, najua kuwa asali ina faida nyingi kwa ngozi na afya ya mwili kwa ujumla. Ni ajabu jinsi viumbe wadogo kama nyuki wanavyoweza kutengeneza kitu kitamu na chenye faida hizi. Kwa hivyo, jibu langu ni ndio. Asali ni sehemu muhimu ya maisha yangu na nitaendelea kuitumia kila siku.

Jibu langu ni ndio. Nimepata fursa ya kutembelea maineo yote mawili marakatha maishani mwangu. Na kumbuka wazi safari yangu ya mwisho kwenye ziwa kubwa, mazingira yangu ya likuwa ya utulivu sana na upepo muanana ulikuwa ukivuma kutoka majini. Nilifurahia sana kuona jinsi jua ilivyokuwa likitua, likibadilisha rangi ya maji kuwa ya zahabu na machungwa. Ni moja ya mantari nzure silaidi ambazo ni mewahi kuona. Pia ni mipata nafasi ya kutembelea mtu mdogo, karibu na kijijini kwetu, tofauti naziwa ambalo li na maji yaliotulia, mtu ulikuwa na sauti ya maji ya nayotiririka kwa kasi juu ya mawe. Sauti hiyo ni ya kutuliza sana na maranyingi watu huenda huko kupunzika na kusaha ukelele za mji. Kutembelea maeneo uhaya, kuna tukumbusha kuumuhimua kwa ifadhi vya anzo vya maji. Maji ni uhaya inabila mito na maziwa, mazingira yetu ya ngekukua mjangwa. Inasikitisha kuena bathi ya maineo haya ya kichafuliwa na takataka Kwa hivyo ni jukumuletu sote kuyalinda Kwa kumulizia kama hujawai kutembelea zi wao mto hivi karibuni na kushauri ufanyi hivyo ninjia nzuri ya kuungana na asili na kupata amani ya muwe Inasaidea sana kuondoa msongwa maazo bada ya wikindefu ya kazi.

Watu wengi hufikiri kuwa likizo ni muda wa kulala tu, lakini kwangu likizo ni fursa nzuri ya kukuwa na kuuwa bora zaidi. Kwanza, mimi hutumia muda wangu mwingi kusoma vitabu ambavyo sina muda wakuvisoma nikiwa kazini au shuleni. Kusoma kunanisaidia kupanua upeo wa akili yangu na kujifunza mambo mapya kuhusu ulimwengu. Pili, mimi hupenda kujifunza ujuzimpya wa kidigitali kwa mfano wakati wa likizo iliopita, nilianza kujifunza jinsi ya kuhariri picha za video. Hii sio tu inafurahisha, bali pia ni ujuzi ambao unapenda, unaweza kunisaidia katika maisha yangu ya badae. Vile vile, mimi hujistawisha kimwili kwa kufanya mazoezi zaidi, wakati wakazi ni vigumu kupata muda wa kwenda kukimbia au kwenda gym. Hivyo, wakati wa likizo, mimi huhakikisha kuwa mwili wangu unapata saharakati zinavyo hitajika ili kubaki na afya njema. Likizo ni muda wa kujistawisha ki akili na hisia Mimi hutumia muda mwingi na familia yangu na marafiki wa karibu kuimarisha mahusiano haya kunanipa amani na furaha Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ustawi wa binadamu Kujistawisha wakati wa likizo ni jambo la umuhimu sana pia nikimalizia ni mchanganyiko kwa kupumzika na kujiendeleza Ninawaamini kuwa ukichagua kufanya mambo yenye faida Utarudi kwenye majukumu yako ukiwa na nguvu na akili mpya.

Kwangu, mimi mteja ni mfalme. Njia yangu ya kwanza ya kushugulikia wateja ni kupitia subira na kusikiliza kwa makini. Kabla ya kutoa jibu au suluhisho, mimi uhakikisha kuwa nimeelewa kikamilifu mahitaji au malalamiko ya mteja. Kusikiliza kunamfanya mteja ajihisi kuthaminiwa na kuheshimiwa. Pili, mimi hutumia lugha ya adabu na ya kirafiki. Hata kama mteja ana hasira, mimi hubaki mtulivu. Ninajua kuwa ukijibu kwa ukali hali itakuwa mbaya zaidi. Badala yake, mimi hutumia maneno kama samahani na tafadhali ili kutuliza hali na kuanza kutafuta suluhisho la pamoja Tatu, mimi ni mtu wa vitendo Baada ya kuelewa tatizo, mimi hujaribu kutoa suluhisho la haraka na lenye ufanisi Ikiwa siwezi kutatua tatizo papo hapo, mimi umueleza mteja hatua nitakazochukua na muda utakaohitajika uwazi ni muhimu sana ili kujenga uaminifu kati ya mteja na biashara Mwisho mimi hufanya ufuatiliaji Baada ya kushughulikia tatizo, mimi hupenda kumuuliza mteja kama ameridhika na huduma aliyopata. Hii inasaidia kuboresha huduma zetu katika siku zijazo na kuhakikisha kuwa mteja atarudi tena. Kwa kumalizia, kushugulikia wateja vizuri ni sanaa, inayohitajika sana. Moyo wa unyenyekevu na weledi. Ukimfanya mteja afurahi, biashara yako itastahi.

Mimi ninaishi katika nyumba zuri ya ghorofa ilioko katika mazingira ya utulivu sana. Nyumba yangu ina nafasi ya kutosha na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa jua kuingia asubuhi. Mazingira ya eneo langu ni ya kijani kibichi, kuna miti mingi na bustani ndogo ambapo watu hupenda kutembea jioni. Nakumbuka nilihamia hapa yapata miaka miwili iliyopita. Na tangu siku hiyo nimekuwa nikifurahia sana amani ya mahali hapa. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu eneo langu ni urahisi wa kupata huduma muhimu kuna soko dogo karibu na nyumba yangu ambapo ninaweza kununua mboga mboga na matunda mapya kila siku Pia majirani zangu ni watu wema na wenye urafiki Jambo ambalo linanifanya nijihisi salama na mwenye raha kabisa Kiukweli, sijai kujuta kuhamia hapa ni mahali panaponipa utulivu wa akili baada ya kazi ngumu ya mchana kutwa Ninahisi amani na usalama wakati wote nikiwa nyumbani.

Kwa kweli, mimi nina mapenzi makubwa sana na muziki. Chombo ninachokipenda zaidi na ambacho nimejifunza kukipiga ni gitaa. Nilianza kujifunza kupiga gitaa miaka michache iliyopita, kupitia video za mtandaoni na msaada kutoka kwa marafiki zangu ambao ni wanamuziki. Ninapenda kupiga gitaa kwa sababu inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi ndefu ya mchana. Mziki una nguvu ya pekee ya kutuliza akili na kuleta amani ya moyo. Mara nyingi, mimi hukaa kwenye sebule yangu jioni na kuanza kupiga nyimbo taratibu. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye furaha sana, ingawa mimi si mtaala bado. Ninafurahia sana mchakato wa kujifunza kozi mpya na midundo tofauti. Lengo langu ni kuweza kupiga nyimbo nyingi za kitamaduni za hapa kwetu ili kuhifadhi utamaduni wetu, kupitia sauti ya gitaa. Mziki ni lugha ya dunia na kupiga chombo cha muziki kunaniruhusu kujieleza kwa njia ambayo maneno pekee hayawezi.

Kwa ujumla, mimi si mtu wa kwenda madukani kila siku, lakini kuna wakati maalumu ambao mimi huona ni bora zaidi kwa ajili ya kufanya ununuzi wangu. Mimi hupenda kwenda madukani nyakati za asubuhi na mapema katikati ya wiki hasa siku ya jumanne au jumatano. Sababu kuu ni kwamba wakati huu maduka huwa hayana watu wengi na mazingira yanakuwa ya utulivu. Hii inaniruhusu kuchagua bidhaa nina zohitaji kwa umakini bila kusukumwa na umati wa watu. Pia, wafanya kazi wa madukani maranyingi huwa na muda zaidi wakunisaidia nikihitaji maelezo kuhusu bidhaa fulani. Sipendi kwenda madukani wikiendi kwa sababu, vituo vya ununuzi huwa vimejaa sana na foleni za kulipia huwa ndefu mno Hata hivyo, maramoja kwa mwezi mimi huenda madukani jumamosi jioni nikiwa na rafiki zangu kwa ajili ya kufanya ununuzi wa pamoja na kisha kufurahia chakula cha jioni. Kwa kumalizia, kupanga wakati wakwenda madukani kuna nisaidia kuokoa muda na kupunguza msongo wa mawazo Kwangu mimi, hasubuhi za katikati ya wiki ndiyo wakati muafaka zaidi.

Ninaamini kuwa mafanikio ya mradi wowote yanakitegemea jinsi washiriki wanavyofanya kazi pamoja kwa umoja. Kwanza kabisa, mimi huhakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi. Napenda kusikiliza maoni ya wenzangu kwa makini na kutoa mawazo yangu kwa njia ya heshima. Tunapoelewa malengo yetu kwa pamoja, inakuwa rahisi kusaidiana pale mmoja wetu anapokwama. Pili, mimi ni mtu anayependa kutoa msaada. Ikiwa nimekamilisha kazi yangu mapema, mimi huuliza wenzangu kama wanahitaji msaada wowote ili ku tuweze kumaliza mradi kwa wakati. Ushirikiano huu hupunguza msongo wa mawazo na hufanya mazingira ya kazi yawe ya kufurahisha zaidi. Vile vile, mimi hupenda kushiriki katika vikao vya timu ambapo tunapanga mikakati. Ninaamini kuwa kila mtu ana kipaji cha kipeke na tunapounganisha nguvu zetu, tunapata suluhisho bora zaidi kwa matatizo yatakayotukabili. Kwa kumalizia, ushirikiano ndio ufunguo wa maendeleo. Ninafurahi sana kuwa sehemu ya timu inayofanya kazi kwa bidii na kusaidiana kila siku.

Mkate ni chakula muhimu sana katikat asubuhi yangu na kuna ina nyingi tofauti lakini mimi nina chaguo langu maalum. Hhh Mimi ninapendelea sana mkate wangano mzima ambao mara nyingi kuhujulikana kama brown bread. Sababu kuu ya kupenda mkate huu ni kusababu ya faida zake za kiafia. Hhh Mkate wangano mzima unanyuzi nyuzi nyingi ambaza ni nzuri kwa memengenyo wa chakula na unanifanya nione nimeshiba kwa muda mrefu zaidi asubuhi hhh Pia, napende ladha yake ya kipekea ambayo ni nzito kidogo ikilinganishwa na mkate mweupe wa kawaida. Kawaida, mimi hupenda kupasha mkate wangu moto kidogo ili ue na ukoko fulani wa kupendezo. Baada ya hapo, mimi hupaka siyagi kidogo au wakati mwingine asali ili kupata ladha ya utamu. Kufurahia mkate huu pamoja na kikombe cha chai ya maziwa yenye tangawizi ni njia bora zaidi ya kuanza siku yangu nikiwa na nguvu na shauku. Hhh ik Inga wakati mwingine mimi ujaribu mikate ya kienyeje u mikate yenye mbegu mbali mbali, mkate wangano nzima utabaki kuwa kipenzi changu cha kila siku. Ni rahisi, una afia na unarithisha sana.

Binafsi, mimi nina mapenzi makubwa sana na rangi ya blu. Kuna sababu nyingi zinazonifanya nipende rangi ya blu zaidi ya rangi nyingine zote. Kwanza kabisa, rangi ya blu inanikumbusha bahari tulivu na mbingu safi kati wakati wa mchana ninapoona rangi hii. Mimi hujiisi mwenye amani, utulivu na furaha moyoni. Ni rangi ambayo haichoshi macho na inaleta hali ya baridi na usalama. Pili, katika maisha yangu ya kila siku, mimi hupenda kuvaa nguo za rangi ya blue, hasa blue nzito, na hisi kuwa rangi hii inanipendeza sana na una inanipa ujasiri napokua kazini au kwenye mikutano muhimu. Hata nyumbani kwangu, nimepamba baadhi ya kuta na viombo kwa rangi ya blue, ili kuleta mazingira ya kupumzika baada ya kazi ngumu. Ingawa watu wengine upenda rangi nyekundu kwa sababu ya nguvu au rangi ya kijani kwa sababu ya asili, kwangu mimi blue ndiyo rangi inayoelezea vizuri utu wangu. Inawakilisha uaminifu, akili na utulivu. Kwa kuhitimisha, blue itabaki kuwa rangi yangu namba moja maishani ya mwangu wote.

Tunajua kuwa wakati wakati wajuakali, hali ya joto huongezeka sana na mazingira yanakuwa ya changamoto, kwa hivyo ni muhimu kutafuta njia za kubaki na burudani huku tukijikinga na joto. Kwanza kabisa, jambo ni nalolipenda zaidi ni kutafuta sehemu yenye kivuli kingi, kama vile chini ya mti mkubwa au kwenye bustani tulivu. Mimi hupenda kukaa pale na kusoma kitabu kizuri huku ni kifurahia upepo mwanana. Mimi hupenda kukaa pale na kusoma kitabu kizuri huku ni kifurahia upepo mwanana. Pili, wakati wa jua kali, mimi hupenda sana kunywa vinywaji baridi. Kwa kawaida, mimi hutangeneza juisi ya matunda freshi kama vile limau au nanasi na kuweka barafu nyingi. Inasisimua sana na inanifanya nijihisi mwenye nguvu mpya. Hii ina nisaidia kupumzika na kupata utulivu wa akili bila kuadhiriwa na miyale mikali ya jua. Vile vile, mimi hupenda kuvaa nguo nyepesi na za rangi angavu mbazo hazishiki joto sana. Kwa kifupi, wakati wajuakali na ni wakati mzuri wakupunguza kasi ya maisha na kufurahia vitu vidogo vidogo vinavyoleta baridi na faraja.

Ninaamini kuwa kujifunza ni mchakato wa maisha yote na ni kila siku inatoa fursa ya kupata maarifa mapia. Njiya kuu niliogundua kuwa inanifa zahidi ni kujifunza kwa vitendo. Badala ya kusoma nathariya pekee, mimi hupenda kuanza kufanya jambo maramoja. Kwa mfano, ikiwa ninajifunza kutumia programu mpia ya kompyuta, mimi huifungua na kuanza kujaribu vitufe mbali mbali huku nikifuata mailezo yake ya video. Hii inanisaidia kuelewa kwa haraka zaidi jinsi mambo yanaviofanya kazi Pili, mimi ni mtu wa kuwona Kwa hivyo video za mafunzo kwenye mtandao ni rafiki yangu mkubwa Napenda kuwona mtu mwingine akifanya jambo hatuwa kwa hatua Hii inanipa ujasiri wa kujaribu mwenyewe vile vile, mimi hupenda kusoma vitabu na makala za kitaaluma ili kupata undani wa mada fulani njia nyingine muhimu kwa angu ni majadiliano na wengine Ninapozungumza na watu wenye uzoefu zaidi, mimi hupata maoni na mbinu wambazo siwezi kuzipata kwenye kitabu peke kujifunza kutoka kwa makosa na mafanikio ya wengine ni njia ya mkato ya kufanikiwa Kwa kumalizia, mimi hupenda kuchanganya mbinu mbali mbali ili kufanya mchakato wa kujifunza uwe wakuvutia na usiochosha.

Binafsi, mimi ni shabiki mkubwa wa historia na ninaamini kuwa kuelewa yaliyopita ni ufungua kuelewa ulimwengu wetu wa sasa. Napenda kujifunza historia kwa sababu inatupa nafasi ya kuona jinsi tamaduni, mataifa na mifumo ya kijamii ilivyobadilika kwa karne nyingi. Inanivutia sana kusoma kuhusu viongozi mashuhuri, wagunduzi na watu wa kawaida ambao matendo yao yameathiri, jinsi tunavyoishi leo. Historia sio tu kuhusu tarehe na matukia ya zamani, ni kuhusu hadithi za binadamu, ushindi wao na changamoto walizo kabiliana nazo. Kawaida, mimi hupenda kujifunza historia kupitia makala ya televisheni na vitabu vya wasifu. Pia, mimi hufurahia sana kutembelea makumbusho ili kuona mabaki ya kale ambayo yanatufundisha kuhusu maisha za babu zetu. Inanifanya nijihisi nimeunganishwa na asili yangu na kunipa heshima kubwa kwa wale waliotutangulia kujifunza historia pia kunatusaidia kuepuka kurudia makosa ya zamani na kutupa msukumo wa kujenga mustakabali bora zaidi ni mada pana sana ambayo kila unaposoma unagundua kitu kipya na cha kustaajabisha Kwa kumalizia, kujifunza historia ni hobi yangu inafurahisha na kunielimisha kila siku.

Leo, ningependa kuzungumzia tabia yangu ya kila siku kuhusu teknolojia, hasa swali linalouliza ni mara ngapi mimi huchungulia au kungoja baruapepe kwa siku. Katika ulimwengu ya sasa wa kazi na mawasiliano ya haraka, baruapepe imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kawaida, mimi huanza siku yangu kwa kuangalia baruapepe zangu mara tu ninapoamka asubuhi. Hii inanisaidia kujua kama kuna mambo yoyote ya dharura yaliyojitokeza usiku au ratiba mpya za mikutano ya siku hiyo Baada ya hapo nikiwa kazini mimi huacha kisanduku cha baruapepe wazi na kukichunguza karibu kila saa moja au mbili ni muhimu kwangu kubaki na habari mpya ili niweze kuwajibu wateja na wafanyakazi wenzangu kwa wakati Hata hivyo mimi hujaribu kutokua mtumwa wa barua pepe wakati wa jioni Baada ya saa ya kazi, mimi huangalia mara moja tu, kabla ya kulala ili kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa kwa ajili ya kesho yake. Kwa ujumla, naweza kusema mimi huchungulia baruapepe zangu kati ya mara tano hadi kumi kwa siku. Ingawa mawasiliano ya baruapepe ni mazuri, wakati mwingini yanaweza kuleta usumbufu ikiwa utaiangalia kila dakika. Kwa hivyo, nimejifunza kupanga muda maalumu wa kufanya hivyo ili niweze kuzingatia kazi nyingine muhimu bila kupoteza mwelekeo.

Tukio gani muhimu kwa makatika maisha yangu? Maisha yamejaa ma tukio mengi, lakini kuna moja ambalo lililobadilisha mtazamo wangu kabisa na kufanya niwe hivi ni livyo leo. Tukio hilo nisiku niliyo hitimu masomo yangu ya chuo kikuu na kumbuka ilikuwa siku ya ijumaa yenye juakali na furaha tele. Kwangu mimi, siku hiyo haikuwa ya tu kuhusu kupata cheti. Bali likuwa nikilele, cha juhudi, uvumilivu, na thabihu nyingi ambazo mimi na familia yangu tulifanya kwa miaka mingi. Kuona wazazi wangu wa kitabasamu kwa fahari ilikuwa zawadi kubwa kwa zaidi niliowahi kupata. Baada ya sherehe ile nilitambua kuwa ninajukumu kubwa la kutumia elimu niliyopata kusaidia jamii yangu na kujenga mustakabali wangu. Tukio lile, lili nifundisha kuwa hakuna jambo lisilowezekana ikiwa utaweka nia na kufanya kazi kwa bidii. Kila na inapokutana na changamoto leo, mimi hukumbuka siku ila na kupata nguvu mpya kusongambele. Pia, tukio hilo lili nifanya nianze safari yangu ya kikazi nikiwa na ujasiri mwingi. Nilijifunza dhamani ya muda na umuhimu wa kujiwekea malengo makubwa maishani. Kwa kweli, kuhiti mu kwangu kutabaki kuwa alama muhimu sana moyoni mwangu milele.

Leo ningependa kuzungumzia mada muhimu sana ya kiteknolojia kama katika maisha yetu ya kisasa nayo ni kuhusu mahali ninapohifadhi data ya angu. Katika zama hizi ambapo tunazalisha habari nyingi kila siku usalama wa data ni jambo la kipaumbele kwangu. Njia kuu ninayotumia kuhifadhi data yangu ni kupitia huduma za mtandaoni ambazo maranyingi hujulikana kama Cloud Storage, Mimi hutumia huduma kama Google Drive na iCloud kuhifadhi nyarakazangu muhimu, picha na video Faida kubwa ya kutumia njia hii ni kwamba ninaweza kufikia data yangu mahali popote duniani ilimradi ni na interneti Pia inanipa amani ya moyo ni kijua kuwa hata kifaa changu kikipotea au kuharibika habari zangu bado ziko salama mtandaoni mbali na kuhifadhi mtandaoni, mimi pia hupenda kuwa na nakala ya kiziada kwenye diski ngumu ya nje External hard disk. Kila mwisho wa mwezi, mimi huhamisha faili zangu kubwa na muhimu kwenye diski hii kama njia ziada ya usalama. Hii inasaidia sana ikiwa nitakutana na changamoto ya kukosa interneti kwa mudamrefu. Vile vile, mimi kuhuhakikisha kuwa nitalinda data yangu kwa kutumia nenosiri imara na udhitishaji wa hatua mbili ili kuzuia watu wasiohusika kuingia kwenye account zangu. Kwa ujumla, mchanganyiko wa hifadhi ya mtondaoni na diski za nje unanifanya ni jihisi salama zaidi na data yangu.

Swali hili, linauliza jinsi mimi hutumia muda wangu wabure. Ninaamini kuwa wakati wa mapumziko, ni muhimu sana ili kurejesha nguvu za akili na mwili baada ya kazi nyingi. Kawaida, mimi hupenda kutumia muda wangu wa bure kufanya mambo yanayo nituliza. Napenda sana kusoma vitabu. Hadithi za kusisimua vitabu vya kujielimisha kwa sababu vina nisaidia kusafiri kwenda ulimwengu mwingine, nikiwa nimekaa pale pale nyumbani. Hii inanipa amani na kunifanya nifurahie utulivu wa mchana. Pili, mimi nimpenzi wa kutembea nje kwenye asili. Ikiwa hali ya hewa ni nzuri, mimi huenda kwenye bustani ya uma au mbuga ilio karibu na nyumbani kwetu. Kufanya mazoezi mepesi na kuvuta hewa safi kuna nisaidia sana kuondoa msongo wa mawazo na kujiandaa kwa ajili ya wiki inayofuata. Vile vile mimi hupenda kutumia muda wangu wabure kujifunza mapishi mapya Maranyingi mimi hujaribu kutengeneza vyakula ambavyo sijawai kuvila Hapo awali jambo ambalo ni burudani nzuri sana kwangu na kwa familia yangu Kwa kumalazia kutumia muda wangu wabure kwa njia hizi kuna nifanya nijihisi mwenye furaha na kuridhika.

Nayo ni michezo ya ubao, hilo ndio lswali laleo kama ninapenda kucheza michezo ya ubao. Binafsi, mimi ni mpenzi mkubwa wa michezo hii kwa sababu ni njia nzuri ya kuimarisha urafiki na kutumia muda bora na familia. Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inakuhitaji, kutumia akili na kupanga mikakati. Michezo ninaoupenda zaidi ni drafti na kumbuka nilianza kujifunza kucheza mchezo huu tangu nikiwa mdogo na hadi leo mimi hufurahia sana kushindana marafki zangu wakati wa jioni au wikendi ni mchezo unaohitaji umakini mkubwa ili uweze kumshinda mpizani wako na hiyo ndio inafanya uwe wa kusisimua mbali na drafti mimi pia hufurahia mchezo mwingine kama vile Monopoly Mchezo huu unatusaidia kuelewa mambo ya biashara na usimamizi wa pesa huku tukiwa tunacheka na kufurahia pamoja. Mchezo ya ubao inatupa nafasi ya kueka simu zetu kando na kuzungumza ana kwa ana. Jambo ambalo ni adimu sana katika ulimwengu wa sasa wa teknolojia. Hata kama mimi sipati ushindi kila wakati, furaha inayopatikana wakati wa mchezo ndio jambo muhimu zaidi kwangu. Inaleta msisimuko wa kipekee na kumbukumbu ambazo hudumu kwa muda mrefu. Kwa kuhitimisha, mchezo ya ubao ni hobby yangu muhimu, inayochanganya mafunzo na burudani kwa wakati mmoja.

Swali, hile linaniuliza kama mimi hupenda kukimbia. Kwa kweli, mimi kukimbia ni moja mazoezi nilio ya penda tango ni kiwa shuleni kwa sababu yananipa nguvu na uchangamfu. Hhh Mime hupenda kukimbia asubuhi na mapema kabla jua alijawaka, kali. Wakati hu, hewa hua ni safi sana na mazingira yanakuwa na utulivu wa kipekee. Hhh kukimbia, kuna nisaidia CO2 kueka mwili wangu katika hali ya utimamu, bali pia kuna nipa na fasi ya kutafakari na kupanga ratiba yangu ya siku nzima. Hhh ni aina ya mazoezi ambayo yanahitaji nithamu kubwa na kila ninapamaliza kukimbia mimi hujiisi mshindi. Kawaida, mimi huva viatu vyangu vya mchezo na kuelekea kwenye uwanja ulio karibu na au barabara tulivu. Napenda kusikiliza mziki wa kuchangamusha au mafunzo ya sauti wakati nikikimbia ili kuongeza morali. Hhh Hata kama wakati mwingine mimi huchoka, ninaelewa kuwa faidahh za kukimbia ni nyingi. Hh ik Ikiwa ni pamoja na kuimarisha moyo na kupunguza msongu wa mawazo. Mchh Nga kuna siku ambazo hali ya hewa hairuhusu, mimi hujaribu kufanya hivyo angalau mara tatu kwa wiki. Ninaamini kuwa kukimbia ninjia rahisi na ya garama nafuu ya kubaki na afya bora.

Leo ningependa kuzungumzia mada ambaye wengi wetu tunaijua vizuri, nayo ni kuhusu chakula cha haraka fast food. Swali hili, linaniuliza kawa mimi upenda chakula cha aina hii na jibu langu lina pande mbili. Kwa upande mmoja, mimi upenda chakula cha haraka kwa sababu ya urahisi na kasi yake. Katika ulimwengu wa sasa ambapo kila mtu anashuguli nyingi, wakati mwingine inakua vigumu kupata muda wa kupika chakula cha asili nyumbani. Katika hali hiyo, chakula cha haraka kama vile chipsi kuku wa kukaanga au baga kinakua suluhisho raisi sana. Pia siwezi kukataa kuwa alafa ya viakula hivi mara nyingi hua ni ya kuvutia sana na inaridhisha hamu ya kula haraka. Hata hivyo, kwa upande mwingine mimi hujaribu kuwa mwangalifu sana Ninaelea kuwa chakula cha haraka kineza kuwa na mafta mengi, chumvi nyingi na sukari ambazo siyo nzuri kwa hafia ya mwili ikiwa vitaliwa mara kwa mara Kwa sababu hiyo, mimi huchukua chakula cha haraka kama zawadi ya mara moja moja, labda mwisho wa wiki nikiwa na marafiki badala kukifanya kuwa utaratibu wa kila siku ni naamini kuwa siri ya maisha bora ni kiasi ni sahawa kufurahia chakula cha haraka mara chate lakini ni muhimu zaidi kwa kikisha kuwa milo yetu mingi inajumuisha mboga matunda na vyakula venyelisha bora.

Leo, ningependa kukushirikisha kuhusu utaratibu wangu wa kila asubui. Ninaamini kuwa jinsi unavyoanza asubui yako huamua jinsi siku yako itakavyokuwa siku nzima. Kawada, mimi upenda kuamka mapema ma sana karibu saa kumi na moja alfajiri. Jambo la kwanza ninalofanya mara tu baada ya kuamka ni kunywa glasi kubwa ya maji ili kuamsha mwili wangu. Baada ya hapo, mimi hutumia dakika chache kufanya tafakari ya kimya na kutoa shukrani kwa ajili ya siku mpya. Inapofika saa kumi na mbili mimi hujiandaa kwa ajili ya kifungua kinywa au breakfast Mara nyingi mimi hupenda kula tunda kama vile ndizi au papai pamoja na kikombe cha chai ya moto huu ni wakati wangu wa utulivu ambapo mimi hupitia ratiba yangu ya siku ili kujua ni jambo gani muhimu yanaitaji kufanywa kwanza Kabla ya kuondoka nyumbani nikikwenda kwenye shughli zangu Mimi huakikisha kuwa nimefanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo na kupanga begi langu vizuri. Mimi hujihisi mwenye nguvu na shauku kubwa ninapofuata utaratibu huu kila asubuhi. Inanipa utulivu na kunifanya niwe tayari kukabiliana changamoto zozote za siku.

Mimi husherehekea siku kuu. Siku kuu ni wakati maalum sana kwangu kwa sababu ni nafasi ya kupumzika na kujumuika na wapenda wangu. Kawaida, utaratibu wangu wa kusherehekea huanza na kukutana na familia yangu. Sisi hupenda kukusanyika nyumbani kwa wazazi wetu ambapo tunatayarisha milo mikubwa na ya kupendeza. Moja ya mambo nilioyapenda zaidi ni harufu ya chakula kinachopikwa jikoni, kama vile pilau, nyama choma na keki. Huu ni wakati wa kipekee ambapo tunazungumza kucheka na kukumbushana matukio malimbali ya maisha. Pili, mimi hupenda pia kupamba nyumba kulingana na aina ya siku kuu. Ikiwa ni msimu wa krismasi au mwaka mpya, mimi huweka taa za rangi na mapambo mengine ili kuleta mazingira ya sherehe. Vile vile, mimi hupenda kutoa zawadi ndogo ndogo kwa marafiki na majirani zangu kama ishara ya upendo na ukarimu. Mwishowe mimi hutumia wakati wa siku kuu, kushukuru na kutafakari ni wakati wa kuangalia nyuma na kuona mafanikio niliopata na kujiwekea malengo mapya mstakabali wangu Kwangu mimi kiini cha sherehe yote ni umoja, furaha na amani.

Swala hili, linaniuliza nini mimi kufanya kila asubuhi mara tu ninapoamka. Ninamini kuwa dakika za kwanza za siku ni muhimu sana kwa ajili ya kuweka mawekeleo mzuri wa masaa yanayofuata. Jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kufungua macho yangu nikutoa shukrani. Mimi hupenda kukaa kimya kwa dakika chache kitandani nikiwa shukuru kwa ajili ya afya njema na nafasi nyingine ya kuishi. Bada ya hapo, mimi hunywa maglasi kubwa ya maji ya vuguvugu ilikuupa mwili wangu nguvu na kusafisha mfumo wa mmengenyo wa chakula hatua inayofuata ni kufanya mazoezi mipesi, mimi hupenda kunyoosha viungo vyangu vya dakika we kama kumi ilikuondoa uchovu wa usingizi Hii inanisaidia kuwa mchangamfu na tayari kwa shuguli za siku Kisha, mimi huenda bafuni kujiandaa na kufuatiwa na kifungua kinywa cha afia kama vile uji au matunda Pia mimi hupenda kupitia orodha yangu ya mambo ya kufanya. Mimi huangalia ratiba yangu ili kuhakikisha kuwa sijamsahau mtu yeyote au mkutano wowote muhimu. Utaratibu huu, unanifanya nijihisi nikiwa na uthabiti wa maisha yangu na unanipa amani ya moyo. Kwa kuhitimisha kuanza asubuhi yangu kwa utulivu na mpangilio ni siri ya mafanikio yangu ya kila siku.

Mtu aliyenifunza jambo muhimu bila shaka mtu huyo ni mama yangu mzazi. Mama yangu alinifundisha thamani ya vumilivu na bidhi. Nakumbuka nikiwa mdogo, alikuwa akiniambia kila mara kuwa maisha yanaweza kuwa na changamoto nyingi, lakini siri ya mafanikio ni kutoku kata tama. Alinifundisha jambo hili siku tu, siyo tu kwa maneno, bali kwa matendo yake ya kila siku. Nilimuona akifanya kazi kwa juhudi kubwa ili kuhakikisha kuwa mimi na ndugu zangu, tunapata elimu bora na mahitaji yote ya msingi Hata wakati mambo yalikuwa magumu Yeye aliendelea kujikaza Jambo jingide muhimu alilonifundisha ni ukarimu Aliniambia kuwa na mali sio kitu ikiwa huwezi kuwasaidia wengine walio na uhitaji Somo hili limekaa moyoni mwangu hadi leo na limenifanya ni thamini sana mahusiano Si ya kibinadamu kuliko vitu vya kimwili Kila ninapokutana na vikwazo katika ya kazi yangu au maisha yangu Mimi humkumbuka mama yangu Kwa kweli mama yangu ndiye mwalimu wangu mkuu wa maisha.